Nafanya nini kila asubui ni napoa mka? Ni napoamka asubui kitu ya kwanza nafanya mimi huwa naenda msalani. Kwa sababu unapata kwa mara nyingi, ninapoa mka asubui huwa ni mekazwa sana na kimbia msalani na jisaidia. Kisha kitu ya pili nayo nayofanya ni huwa ni naosha uso wangu napoamka. Kwa sababu mini mtu ambaye napenda kuchunga ngozi yangu, iwe nzuri na iwe safi. Sipendi ngozi ambayo imekauka sipendi ngozi ambayo ni chafu kwa kwangu mimi sasa naosha uso kisha napaka mafuta na pomaliza hivo naenda na tandika kitanda changu iwe kisafi na iwe kizuri alafu na tengeneza kia msha kinywa.

Mara nyingi weekendi, unapata kwamba mi ni mtu ambaye napenda kutembea sana. Hivi namaanisha, napokuwa na wakati huru, naizaenda nitembee niangalie wanyama, naeza enda nitembelee wazazi wangu, naeza enda nje niende kuogelea. Ama pia naeza enda katika nchi mpya, kutembea na kuona mandhari. Mini mtu ambaye napenda kutembea, hili nione dunia vile ilivyo.